Naam napenda hadithi za ajabu, hadithi za kushtukiza masuala ya abunuwasi, hadithi zinazoshitusha watu, hadithi za ajabu, huwa zinanifurahisha kwa maana ni matukio ambayo hutokea kwa njia ambayo ya miujiza miujiza na huzipenda hadithi za ajabu kwa kuwa zinasisimua na zina matukio ambayo ni ya kimiujiza miujiza.

Shughuli zangu za wikendi ni pamoja na kuamka mapema hasa saa kumi na moja asubuhi kuyafanya mazoezi kukimbia Kilometer takribani tano kuosha nguo zangu halafu kwenda matembezi kwenye bustani na mbuga ambazo zinapendeza.

Ni ya dhana tofauti kutoka watu wengine ni za muhimu zaidi na zinaeza kuleta matunda katika ah uchapa kazi mwa wafanyi kazi wote wanapokea maoni kwa moyo mkunjufu kushirikiana na wenzangu na pia kuwa tayari kusoma Ama kujua mambo fulaini kutoka kwayo ah kwani kutokana na.

Mimi uwa natowa sadaka kanisani bada ya ibada ili ije ifanye shuguli ya mana kanisani na vile vile natowa michangu ya kusaidia asa wale wasiojiweza katika jami.

Huwa nafua nguo maramoja kwa wiki hiyo ni siku ya jumamosi kwani siku zingine huwa nimeshikika kazini huwa nafua nguo maramoja kwa siku kwa wiki ilio ni siku ya jumamosi wikendi kwani huu ndio wakati ambao ninao wa kuosha nguo huwa naosha maramoja kwa wiki siku ya jumamosi.

Mimi hulala wakati muhimu unapokatika kwa maana hamna shughuli ambayo naeza endeleza kwa sababu kuna giza totoro katika chumba changu huwa nalala.

Chakula ambacho nanikipenda zaidi ni pilau. Pilau ndicho chakula ambacho nakipenda zaidi. Pilau yenye iwe imetengeneza kutokana na nyama ile ya kuku. Halafu pilau iandamane na kachumbari. Pilau ndicho chakula ambacho napenda zaidi kwa sababu huwa na madini yote. Na kuna proteini na pia huweza kunipa nguvu. Halafu chakula chenye huwa chenye ladha ya kupendeza. Halafu kiwe kimetiwa viuongu. Havina ya kipilau. Ndicho chakula ambacho nakienzi na kukipenda.

Kipindi sha televisheni ambacho nakipenda zaidi ni kile kipindisha nizikeni papa hapa, nizikeni papa hapa, ndisho kipindi sha televisheni ninachokipenda zaidi. Haki nasimulia kuhusu mchezaji wa kabumbu aliyekuwa aniitwa Oti Alafu akakuwa mpenda anasa anapata ugonjwa wa ukimwi na kabla afariki anatoa wito kuwa, akizikwa akifa asizikwe kwenye mashamba Ila wanapojaribu kukaidi hivo, wanapata ajali wakiwa kwenye msafara halafu watu wanakufa na.

Napenda suruali ila si sketi napenda suruali kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume na siezi vaa ama valia sketi. Napenda suruali kuliko skeiti kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume ghulamu Kwa sababu suruali hunifanya niwe mtanashati na kupendeza zaidi alafu suruali huwa rahisi kuosha na pia bei yake huwa nafuu si ghali kama vile sketi Napendelea suruali kwa sababu suruali zinapendeza na pia bei yake huwa nafuu si ghali kama sketi na suruali hizi hunipenda nifurahie na.

Kuzuti mimi naipenda kahawa halafiu ile kahawa ambayo haina sukari Naipendelea kahawa kuliko chai na ile kahawa ambayo haina sukari na kahawa kavu, ile kahawa nyeusi, kahawa huwa tamu na hunichangamsha na mimi huinywa sana asubuhi na pia mchana wakati ambapo nimefanya kazi nahisi kuwa akili imechoka na nataka niisisimuwe mimi napendelea kahawa kuliko chai kwa sababu kahawa hunisisimuwa akili na kunifanya niwe ange niwe mtu ambaye najituma zaidi halafu kahawa yenyewe pia huwa na ladha ambayo inapendeza na kahawa inafanya damu inakimbia na kutembea kwa mwili ipasavyo mimi napenda kahawa kuliko chai kwa sababu kahawa.

Nimmoja wapo wa viongozi, nimeona kuwa nimezaliwa viongozi na mimi kufanya vizuri sana katika ile shughli ya kuongoza watu na kuwa wapa mawaidha kuelekeza. Nanamna mnavyo paswa kufanya shughli, siku zote miu pendelea kusimamia mambo kwasababu nina uongozi ndani yangu na huwa. Nanaifaya kwa njia ambayo ni rahisi zaidi alafuile njia mbayo hai muumizi mtu yote ila inamnufaisha kila mtu namimi siku zote hupendelea kusimamia na shughuli mbali mbali kwa sababu nilizaliwa na kile Kipa wacha kuongoza wenzangu na mimi hufanya vizuri zaidi na pendelea kusimamia watu.

Chakula ambacho nakula mara nyingi mchana ni wali, wali, ni chakula ambacho nakula mara mingi mchana alafu hii wali iwe ina andamana na kahawa.

Bila shaka nimewahi kuiona bahari bahari hindi lilopo katika pwani ya Kenya Mombasa kule malindi Nimeona ni bahari bahari hindi Lopo Mombasa pwani ya Kenya bahari ambalo linapendeza zaidi halafu huwa napenda kuogelea kwa maji hayo Kwani maji yale huwa ni maji ya chumvi na mara mingi huwa naenda kutembea huko mwezi wa disemba katika shamrasha.

Picha mimi hupiga mara kwa mara kutegemea na yale matukio ambayo na jihusisha nayo ama tukio ya hali ya maana zaidi napiga picha ili Iwe ya kunisidia kukumbuka niwe na kumbukumbu zake picha mara mingi na zipiga mara kwa mara kutegemea na matukio na uzito wake ili niwe na kumbu kumbu kuliko matukio yale.

Shughuli zangu za siku nza mvua ni kuwa maramingi mi hushinda kwa nyumba ni ki ya soma majarida na majalada mbali mbali na pia na gani mashahiri na mbuni nyimbo na kuandika visa mbavyo vina pendeza zaidi.

Hili kukamilisha kazi wakati naanza kuajibika na mara hiyo hiyo wakati mbapo napewa na kazi yote maju kumlo lolote naanza kulifanya kwa wakati huo huo alafu na utaratibu na ratiba. Namna naviopaswa kukamilisha kazi enyewe. Na pia naangalia ni mpangilio upi ama ni utaratibu upi wa kazi wanataka kazi ishe vipi. Nakisha ianze azi huwa ndo utaritubu ambao unafuata na kuhakikisha kuwa kazi inaisha wakati ambao ufahao na kukamilisha kazi kwa kati inamanisha ninaanza kufanya kazi hio mara hiyo inapepewa ilo jikumu na pia nahakikisha kuwa nina utaratibu wa ama ratiba ya ambayo nitafuata na kuwahakikisha kuwa namaliza kazi hio kwa wakati ambao unaofaa na vile vile kama ni kazi ambayo kuna wadogo nawapa na maelekezo ama maelekezo namna watakavyo fanya kazi enyewe na nitafuatilia nione kwamba kile ambacho wanafanya kwa njia ambayo inastahili na kuhakikisha kuwa inakamilika kwa muda ambao kupa savyo Ilikukamilisha kazi anahitajika kuwa na ratiba na pia kuwa na mpangilio maalamu na kutenga wakati unaofaa kanza shughuli enyewe mapema.

Napenda kusoma riwaya, zile riwaya ambazo huhusu ma swala ibuka katika jamii kama vile riwaya kidagaa kimemwozea ina simulia kuhusu na mna walala hai ama lala hui wanavyo teseka ama wanalivyo dhulumishwa na wale viongozi ambao walio katika ngazi za ju na vile vile pia Kuna kidagaa Kimemwozea alafuku na riwaya mbali mbali na penda kuzisoma vitabu vile vya riwaya na riwaya mbazo jina hausu masuala ibuka na vile vile nazipenda zile riwaya ama zile diwani ambazo zina Simulia kuhusu hadithi ama zadi mwanzo wa mambo fulani Kwa hivo na penda kusoma riwaya za maswala ibuka na pia zile nakala ambazo zinahusu kuhusu historia Tuseme watu wetu historia ya milima na zadi Kwa hivo tu fulani mbona vitu vipo na namna vilivyo napenda kusoma vitabu vya riwaya zinazohu su maswala ibuka na.

Mandhari, ama yale mazingira mazuri ambae ni mewai kuya ona. Ni katika bustani la utulivu. Alinuliko eneo mbunge la starehe. Bustani hili lina maua ya aina yake. Na mimea ambae inapendeza na pia kuna ndege. Wa aina mbali mbali. Au ambae wana zigani nyimboza kufraa. Kuna mito. Maji ambayo yanavutia. Alafu sehemu enyewe inapendeza kweli kweli.

Huwa napanga kazi zangu kutegemea na ule mda ambao ninao halafu pia uzito wa kazi, kazi yambazo zinatika kukamilika kwa mda wa haraka zaidi nitanza nao halafu zile kazi ambazo ni mzito kidogo nitazifanya mwisho ili nianze na zile raisi zinipe motisha ya kufanya kazi.

Naam nimetembelea ziwa na mto na wakati huo ambao nimetembelea ziwa na mto nimeweza kutumia, kutumia meli katika ziwa Victoria na pia kutumia mashua na ilikuwa ile dhana ambayo siwezi kuisahau.

Mimi hupendelea kuvaa ndevu, huwa sipendelei kunyoa mimi hupendelea kuvaa ndevu kwa sababu mimi huona ndevu ni ile ishara ya uume, ishara ya uwanaume ama ubabandume alafu ndevu pia huwa na ni kama ishara ya ufalme Mimi hupendelea kuvaa ndevu, kama na ndevu huashiria uume ama ubabandume na kuepo kwa ndevu kuna nionyesha kuwa mm ni mwanaume shupavu, ana nipo tayari kutangamana na wanaume wezangu na pia Haunifanya niwe jasiri zaidi, mimi napendelea kuvaa ndevu kuliko kunyoa na Ninapo jaribu kunyoa ni kwa kuvipo vitu ambavyo vinitokea alafu hakindevu Kinaanza kuniyaasha mara mingi mmeo vaa ndevu ila sinyoi kwa sababu hilo hunifanya niwe mtanashati Alafu pia ndevu zenyewe zinahakisha kuwa na pendeza kweli kweli na ni ishara tosha kumbe mimi ni mwanaume barubaru ama kijana barubaru Mimi huvaa ndevu ile sizinyoi Kwa sababu naona kuvaa ndevu kuna manufaa mengi kama vile huleta utanashati fulani inanipa nguvu kuonekana kumbe mm ni mwanaume halisi na kila wakati ambapo najaribu kuzinyoa huwa nahisi ninawashwawashwa kuna vidonda ambavyo vinanitokea kwa hivyo mm huvaa ndevu kwa mwana zikiwepo sijihisi kujiwasha ama pia anajihisi mwanaume kamili nikiwa na ndevu na jamii yangu huamini kuwepo na ndevu ni ishara ya ufalme ama utaziri ama ufanisi katika maisha kwa hivyo nimeupendelea kuvaa ndevu kwa maana nikiwa nazo inamaanisha kuwa yatimiza yaliyo tambaa jamii yangu ina amini na pia nitakuwa na kindevu ambacho kina siha njema kwa maana sitajia sasa sitapata maradhi kwa hivo mimi hupendelea kuvaa ndevu kwa maana hunifanya niwe mtanashati na pia huwakikisha kuwa sijiashi na kuwa.

Na mna ninavyoshehekea siku yangu ya kuzaliwa ni kuwa naamka asubuhi mapema, kuna ile kukata keki, kukula pamoja na familia na pia kuzuru mbuga za wanyama pamoja na familia, kuzuru maeneo ama bustani ambayo inanifurahisha na pia kuitaza mamilima na kuchukua picha.

kuKiwepo na tatizo kazi ni namna naishambulia ni kuwa huwa na watafta wale wenzangu ambao wale wakubwa wangu nani waeleze namna na tatizo mbalo ninalo alafu wanipe namna naeza weza litatua na hivyo ndivyo ndivyo ndapunabinoa alafu kisha ni litatue tatizo lenye.

Mbwa ni mnyama ambaye nampenda zaidi kuliko paka. Kwa sababu mbwa ni mnyama ambaye huhakikisha kuwa kuna usalama nyumbani Mbwa hula chakula chochote, Mbwa ni mnyama safi zaidi kuliko paka. Halafu mbwa hutangamana na familia katika shughuli mbalimbali. Napenda mbwa kuliko paka kwa sababu mbwa ni mnyama ambaye ananipenda zaidi Kwa maana, tangamana na watu vizuri.

Filamu ambazo zinahuzu mashujaa ama zagina katika azami yetu wale ambao watumegu makwana au mchango mkuu kama vile wale ambao walitupigania uhuru wa nchi yetu na vile vile wale ambao wale wasaidia jamii zao katika wakati wa shida filamu nina zozipenda ni filamu zama.

Anachopenda zaidi kuhusu shirika. Langu ni kuwa kuna utangamano wa moja kwa moja, watu wanakuja pamoja. Endapo mtu anashida yoyote, anasaidiwa, kuna undugu, kuna umoja, kuna utangamano. Ule utangamano nicho kitu ambacho nakipenda zaidi halafu ile kuna upendo kati ya wanashirika. Hili huakikisha kwamba mambo yanaenda sambamba Utangamano upendo na kuhakikisha kuwa tunashirikiana kwa jambo moja hadi lingini ndilo kitu ambacho nakipenda zaidi kuliko shirika langu Kwani watu wapo pamoja kuja pamoja kujadiliana na kusaidiana kusuluisha baadhi ya changamoto na matatizo.

Napenda kupanda milima kwa sababu hili huwa wezi la ziada. Na zoezi ambalo lina nifunza kuwa mtu ambaye nipo tayari kuvumilia yale mambo ambaye ni magumu na kwa sababu ni ya muda halafu yataisha nimependa Napenda kupanda milima kama vili mlima Kenya na mlima Elgon na zoezi hili mimi hulifanya pamoja na marafiki zangu. Na huwa tunalifanya kila baada ya miezi tatu ili kwa kuhakikisha kuwa hatupo katika ile nafasi mzuri ya kiafya Napenda kupanda milima kwa sababu ni zoezi ya machangamoto linalo nisaidia kumbana na kukaa mambo mbali mbali na linanifuza kuwa mtu.